Nasharehekea mwaka mpya kwa kutembelea marafiki, ndugu na jamaa na pia inanipatia fursa ya kueza kukutana na watu ambao ni muda mrefu katika huo mwaka sijawai kuwatembelea na pia muda mwingine napenda kutembea sehemu nzuri nzuri kama vile hotelini au migahawa ambapo nitapata chakula kizuri na kueza kula na familia yangu au rafiki zangu tukiisubiri muda wa kuvukia mwaka na kupigia mafataki ili kusherehekea na kukaribisha mwakampya.

Ningependa kutembelea kisiwa cha Zanziba ambapo ni kisiwa kilicho na mvuto mkubwa Kikoabahari na fuo safi ni kisiwa ambacho kinapokeaa watalii wengi Kinasifika duniani nzima na ni kisiwa ambacho kita nipatia mimi fursa ya kusafiri kwa meli Kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufika katika kisiwa kile Ila kwa njia mbili meli au kutumia ndege lakini mimi ningependelea kusafiria na ameli ilikufika kisiwa kile na pia kisiwa hicho kiko na watu wakarimu watu wenye tabia nzuri wanafurahia wageni na pia vyakula vyao vizuri tamaduni zao zinakuwa nzuri na pia napenda lahaja ya kizanzibari ya wanaongea kiswaili ambacho pia kinamvutio fulani kwahiyo ngependelea kutembelea mji wa zanzibari.

Kampuni ya teknolojia ninao yaamini ni kampuni ya Samsung na hii ni kwa sababu ya bidhaa zao zilizoboreshwa ambazo haziaribiki haraka. Halafu pia kiteknolojia wako mbele kwa sababu ya uvumbuzi wa vitu mbalimbali ambazo vinaeza vikatumika majumbani, kazini au hata kwa mtu binafsi. Halafu kitu kingine kizuri kuhusiana na Samsung ni kuwa bidhaa zao zikorahisi watu wanaeza wakanunua. Ikilinganishwa na bidhaa zingine ambazo. Kwa teknolojia ile ile ya Samsung, zinauzwa kwa bei ya juu. Kwa hiyo, ninapenda Samsung kwa sababu ya uvumbuzi wao wa kiteknolojia na pia bei zao za bidhaa zao zinakua nzuri.

Uzoefu wa kutangamana na watu wa matabaka mbalimbali, umenifunza zaidi. Hii ni kutokana na kujifunza tamaduni za watu mbalimbali kwa sababu watu wanaeza kuwa ni wanatoka eneo moja. Matalan kama hivi Mombasa lakini kutokana na matabaka, kuna tabaka ya juu, matabaka katikati, matabaka ya chini, wakawa na tabia tofauti. Nimejifunza pia kuishi na watu kutokana na matabaka yao na tabia zao na hivyo ndo inanisaidia naweza kuwasiliana nao na wakanielewa kutokana na tabaka lao. Kuna lugha naweza nikatumia kwa watu wa tabaka la chini na kuna lugha zingine naeza nikatumia kwa watu wa tabaka la juu na tukaweza tukawasiliana na tukaelewana.

Najihisi vizuri kuhusu tathmini hizo kwa sababu zinaweza kunisaidia kuona jitihada zangu vile zinafaidisha jamii ambao tunasaidia. Na pia zina nisaidia katika kuonesha umuhimu wangu katika kazi ile pale kwenye shirika letu kutokana na mabadiliko ninayoyaleta katika programu ile ya kusaidia wana jamii.

Ndiyo, mimi ni mkulima wa mihogo na mboga za majani na pia ni mfugaji wa kuku wa mayai katika shamba letu ambalo liko kusini mwa pwani ya Kenya. Najiushisa sana na biashara ya ukulima. Ambapo nikipata mazao nayauza katika masoko mbali mbali hapa Mombasa.

Ndiyo, mimi hua nafanya mazoezi nyakati za asubui na mara nyingi hua ni mazoezi ya kukimbia kabla niende kazini. Lakini pia ikifika jioni zoezi ninalofanya ni la kutembea badala ya kupanda usafiri kutoka kazini hadi nyumbani hua naamua kutembea na hiyo inakua kama zoezi kwangu.

Ndiyo, mimi ni mpenzi wa mvua sana, napenda misimu ya mvua na pia kwa sababu ya kuwa mimi ni mkulima, basi huwa mvua inakua ishara nzuri sana katika kazi yangu ya ukulima. Kwa sababu huu ni msimu kupanda vitu na kutarajia mimea ime ili nyeze kuvuna wakati wa kiangazi.

Stadi ya mawasiliano ambayo ni muhimu ya kwanza ni kujua kuwasiliana na jamii na katika mawasiliano haya ni kujua vile utaongea katika matabaka mbalimbali ya jamii na watu mbalimbali. Hii pia ni katika pale kuelewa matatizo yao kama jamii na pia kuelewa matatizo ya wengine wakiwa kama wao binafsi. Alafu stadi nyingine ambayo ni muhimu pia ni kujua jinsi ya kutatua migogoro au matatizo. Kwa urahisi kwa sababu kila mara ukienda kukutana na jamii, unapata kuna kuwa na changamoto mbalimbali ambazo zitahitaji wewe kuweza kujua mbinu za kutatua changamoto hizo. Alafu ya tatu ni stadi ya kujua matumizi mazuri ya kompyuta na kutumia programu za takwimu ili kuweza kufanya mahesabu yako na kuandika ripoti kwa ajili ya washikadau mbalimbali.

Programu ya WhatsApp na X ndiyo programu ambazo natumia kila siku. Programu ya X wanatumia ilikufatilia habari mbali mbali za duniani na pia za hapa hapa nchini. Huku programu ya WhatsApp huwanatumia katika kwasiliana na watu mbali mbali na kama pia saa ingine naweza kwasiliana na familia yangu ambao hawako nchini. WhatsApp inanipa fursa ya kuweza kwasiliana nao kwanja ya video ambapo tunawasiliana kwa kuonana Hivyo basi kufanya mauzungumzo kuwa kama ya ana kwa ana Kwa hiyo hizi programu mbili za WhatsApp na X Ndiyo programu ambazo natumia kila siku.

Mimi mnyama ninayependa au nae taka kumfuga ni mnyama anaye famhaika kwa jina la chiwawa ni aina ya mbwa ambaye ana muonekano mdogo mdogo na ana manyoya mengi. Mimi nampenda kwa sababu ni mnyama msafi kwa hivyo hata nikimfuga nyumbani hata chafua nyumba yangu. Na pia nampenda kutokana na umbile lake la udogo na anakuwa na madaha ya kitoto. Na pia ni mnyama ambaye mimi huwa ananifuraisha kutokana na tabia zake za kitoto na nampenda kumfuga ili pia mimi niweze kupata fursa ya kumlea yeye kama mtoto.

Ujuzi ambao naitaji kuhimarisha kwa sasa ni ujuzi wa matumizi ya programu za takwimu ambazo nafahamika kama statistical tools Hii ni kwa sababu ningependa kuboresha matumizi ya kompyuta katika kutatua matatizo ya jamii na pia ili niweze kutengeneza reporti ambazo zitakua zina hitilafu au shauku yoyote ili niweze kupata majibu sahihi au suluisho ambazo zitaweza kutatua matatizo ambao yako huko nyanjani.

Mimi huwa napenda kufanya kazi peke yangu, mara nyingi huwa nakuwa aah nikifanya kazi vizuri zaidi nikiwa peke yangu kuliko nikiwa na watu wengi ambapo saa ingine naona inaleta kama hali ya vurugu. Na lakini pia itategemea na kazi yenye, kuna kazi zingine zinahitaji tuwe wengi ili kuweza kuifanya kazi ile. Mathala ni kazi kama ikiwa ni kubwa ni lazima tugawanye majukumu ili kuweza kuifanya vizuri zaidi kazi ile.